Katika maisha langu, yangu, tukio muhimu sana ni lile jambo ambalo mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa. Siku yangu ya kuzaliwa ni siku muhimu sana. Katika maisha yangu, tena mimi huweza kufanya sherehe na hata kualika marafiki zangu. Na pamoja nao mimi hufanya sherehe, tunajivinjari na kufurahia siku yangu ya kuzaliwa.

Lile jambo ambalo hunifanya nicheke na kufurahia ni yale maneno mazuri na vitu nzuri nzuri za kufurahisha na kuchekesha. Ambavyo mimi hupatana nazo ama ambazo mimi hufanya na saa zingine pia yale mambo kama mistari ya kuchekesha, jambo nzuri sana ambalo hunifanya kucheka.

Mara nyingi mimi hupenda kufanya kazi na watu wengine kwa sababu ninapofanya kazi na watu wengine nakuwa na uzalifu wa hali ya juu sana nami pia naweza. Nami pia naweza kusukuma vitu mingi sana kutoka kwa watu wengine wale ninaofanya nao kazi. Kwa hivyo mimi hupenda sana kufanya kazi na watu wengine wakati wote.

Mahali pa kihistoria ni ambapo ningependa kutembelea ni mji wa Athens. Mji wa Athens ni mji ambayo ikona historia sana na huo ni mji nzuri sana na nimekuwa nikitamani kuitembelea maisha mwangu mwote. Na kwa hivyo siku moja mji wa Athens, siku moja lazima nitaitembelea.

Mara nyingi mimi hupenda kuenda cinema mara mbili kila wiki. Mara mbili kila wiki mimi huenda cinema. Na mimi upenda cinema sana mara mbili kwa wiki. Mimi upenda cinema. Na cinema ninapenda mimi ujivinjari pamoja na marafiki.

Mimi mara nyingi hupata habari mtandaoni wa X. X kule kuna habari mingi sana na kuna vyombo vya habari pia. Na hata wanahabari wenyewe ambao huweka habari tofauti tofauti. Na mimi pale X naweza kupata habari zangu zote wakati wote ninapo zitaka.

Maranyingi mimi huwanza mradi mpia wa kazi kwa kukuwa na utaratibu kwanza naandika utaratibu ambayo nitafanya na ayo hii kazi. Na baada ya kuandika utaratibu bazi mimi nitafata hiyo utaratibu kwanzea mwanzo hadi mwisho wa hiyo kazi.

Mara nyingi mimi hushughulikia udhaifu wangu kazini kwa kuhakikisha kwamba niko sawa kwa kile ninacho fanya na pia niko na niko na uhusiano mema ama uhusiano mazuri na wale ninao fanya nao kazi. Na mara nyingi mimi hupenda kufanya vitu kwa wakati ufahayo tena vizuri sana kwa ustadi na kwa usawa. Ndiposa nikuwe na kazi nzuri sana.

Mara nyingi mimi hushughulikia kazi ya dharura kwa kukuwa tayari kila wakati. Kila wakati napopanza kazi ya dharura na hakikisha kwamba niko tayari na mimi huenda na nafanya zile kazi vizuri sana. Lakini napofanyi hizi kazi lazima nilipwe vizuri sana kwa sababu ni kazi ya dharura ambayo sikutarajia. Saza lazima nilipwe kwa wakati wangu. Wakati wangu niliotumia na kwa sababu ni wakati wangu ambayo si kutarajia kufanya vitu vingine. Sasa lazima ni lipwe vizuri.

Mara nyingi mimi hupenda kuwasiliana na watu kwa njia ya simu ama kwa njia ya ujumbe mfupi. Kwa sababu ni yale mawasiliano njia rahisi sana tena kupatana na mtu ni rahisi sana. Na pia kueleza yale unayoyataka ni rahisi kabisa kwa njia ya simu ama kwanjia ya ujumbe mfupi.

Ndiyo napenda maua, maua ni mazuri tena hupendeza sana na kuvutia. Ile maua ninayo penda ni ile maua inayojiita kwa kimombo, inajiita roses. Roses nyekundu ni maua mazuri sana tena ya kupendeza na hayo ndio ni moja wapo ya maua ambayo hupatikana mahali mengi sana duniani nanimaua ambayo hupendeza watu wengi.

Mara nyingi mimi husaidia jamii kwa kuwaelimisha kwa mambo tofauti tofauti kama vile kama vile kuishi pamoja na hata pia kufuata kufuata mila yetu ya kijamii na pia kuwafunza jinsi wanavyofaa kujekinga dhidi ya ukimwi na dhidi ya magonjwa mengine.